Shughuli zangu za wikendi mara nyingi huwa za kupumzika na kujiburudisha. Napenda kutazama mpira wa migu hasa mechi muhimu kwa sababu hunipa furaha na burudani. Pia hutumia muda kusikiliza mziki ili kupumzisha akili baada ya shuguli za wiki. Wakati mwingine huwa na familia au marafiki, tukizungumza na kushiriki mawazo. Wikendi unisaidia kupumzika, kurejesha nguvu na kujiandaa kwa kazi za wiki inayofuata.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu yanayojengwa juu ya heshima upendo na mawasiliano mazuri nawaheshimu wazee wangu kwa kusikiliza ushauri wao na kuzingatia maelekezo wanayonipa. Kwa kuwa wana uzoefu mkubwa wa maisha na hekima inayonisaidia kuniongoza katika maamuzi yangu ya kila siku. Pia ninajitahidi kuwajali kwa kuwatembelea kuzungumza nao na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada. Mahusiano haya hunifanya nijifunze maadili mema kwa uvumilivu, nidhamu na kujali wengine. Kwa ujumla, mahusiano yangu na wazee wangu hunipa mwelekeo mzuri wa maisha na hunisaidia kuwa mtu bora katika jamii.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege. Uzoefu huo ulikuwa wakufurahisha na wakipekee kwa sababu nilipata nafasi ya kuona manthari kutoka juu na kuhisi safari salama na yaharaka. Kusafiri kwa ndege kulinifundisha umuhimu wa kufuata taratibu na muda. Kuanzia ukaguzi wa usalama hadi ratiba ya usafiri. Pia nilifurahi huduma ndani ya ndege na utulivu uliokuwepo Jambo lliilofanya safari iwe ya kukumbukwa na yenye uzoefu mzuri.

Ndiyo, ninafuatia matukio ya kimataifa kwa sababu hunisaidia kuelewa yanayoendelea duniani na jinsi yanavyo weza kuadhiri maisha yangu na jamii kwa ujumla kufuatilia habari za kimataifa hunipanua maarifa yangu kuhusu siasa, uchumi, mazingira na maendeleo ya kiteknolojia katika nchi mbali mbali Pia hunisaidia kujifunza tamaduni tofauti kuelewa changamoto na mafanikio ya mataifa mengine na kuwa na mtazamo mpana wa dunia. Kupitia matukio ya kimataifa ninakuwa na uwezo wa kufikiri kwa kina, kujadili maswala mbali mbali kwa kuelewa na kufanya maamuzi yaliyo na taarifa sahihi.

Ndiyo, ninapenda kupiga picha na hasa hii ndiyo kazi yangu. Kupiga picha hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na kueleza mawazo na hisia kupitia picha. Kazi hii, hunifanya nikutane na watu wa maeneo tofauti. Jambo linalonipanua uzoefu na kunipa msukumo wa kiubunifu. Kupitia upigaji picha, ninaweza kunasa matukio muhimu, mandhari na hisi ambazo haziwezi kurudiwa tena. Pia kazi hii hunifundisha umilivu, umakini na umuhimu wa maelezo madogo. Kwa ujumla upigaji picha si kazi tu kwangu mbali ni sanaa na njia ya maisha inayoniridhisha na kunipa furaha.

Ningependa kufuga mbwa kwa sababu ni mnyama wa kipekee ambaye huleta furaha usalama na urafiki wa kweli katika maisha yangu. Umbwa ni mwaminifu sana naweza kumtegemea kuwa rafiki wa karibu kila wakati. Akinisaidia kupunguza upweke na msongo wa mawazo. Kuwa na mbwa pia hufanya nyumba kuwa na maisha zaidi. Kwani hunijaza na nguvu chanya, michezo na hisia nzuri. Zaidi ya burudani na urafiki, kufuga mbwa kunanifundisha uwajibikaji na nidhamu. Ninahitaji kumpa chakula kwa wakati kumtunza kiafya, kumpa mazoezi ya kila siku na kumpa upendo usiokoma. Kila moja ya haya hufundisha mahadili mema na kunijenga kuwa mtu mwema anayejali wanyama na watu wanaomzunguka. Kwa ujumla, kufuga mbwa si tu burudani kwangu, bali ni mfano wa upendo, uwajibikaji na urafiki wa kweli unaongoza furaha na maana katika maisha yangu ya kila siku.

Nipenda sana chakula cha matoke. Ladha yake ni tamu kidogo, yenye unene wa kipekee na harufu yake inavutia sana na kuongeza hamu ya kula. Nilipokila matoke kwa mara ya kwanza, nilikumbuka njinsi yalivyokuwa yamepikwa kwa upeno na njinsi yalivyopendekeza mdomoni kunipa furaha na kuridhika mara moja. Mara yangu ya mwisho kula matoke ilikuwa ni wiki iliopita. Na bado nilifurahi ladha yake ile hle na ya kipekee. Kila kipande kilinifanya nikumbuke wakati wa kwanza nilikipiza nikiwa na familia na marafiki Jambo lilinifanya nipende chakula hiki zaidi. Kwa kweli, matoke ni chakula cha kipekee kwangu si kwa ladha tu bali pia kwa kumbukumbu nzuri na furaha nilioipata nilipo kila.

Kinachonipa motisha kazini ni pale napopata kutambuliwa na kushukuriwa kwa kazi yangu. Ina nifanya nijisikie muhimu na kudhaminiwa. Hivyo, hunipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Pia, mafanikio na changamoto huniimarisha. Kuona matokeo ya kazi yangu na kushugulikia changamoto kunanifanya nijivunie, kujifunza zaidi na kutuwaa jitihada zangu zote. Hivyo, motisha kazini hutokana na udhamini, mafanikio na fursa za kujifunza.

Kitu kinacho nifanya nifraie sana ni mziki Mziki unanifanya nifraie kwa sababu unagusa isia zangu moja kwa moja mbila juhudi Ninaposikiliza, ninatoa msongo wa mawazo na kufanya akili ipumzike Hivyo, moyo unakuwa mwepesi na utulivu. Maneno ya nyimbo mara nyingi, wakiki maisha na hisia zangu. Jambo linalonifanya nijisikie kueleweka na kutambua kuwa siko peke yangu. Mziki pia unawezo kwa kubadilisha hali ya moyo Unaweza kunichekesha, kunifariji na kunipa nguvu na hamasa kulingana na haina ya wimbo ninaoskiliza. Unapochezwa hau kuimbwa najisikia huru kuwa mimi mwenyewe bila ya hofu ya kuhukumiwa. Zaidi hayo mziki unirudisha kwenye kumbukumbu mzuri za zamani na kunifanya nijisikia hai na mwenye fura ya kweli.

Wakati walikizo, ninajistawisha kwa kutumia muda wangu vizuri ili kujijenga kimwili, kiakili na kihisia. Najitahidi kujifunza mambo mapya yatakayo niongezea maarifa na ujuzi kama kusoma vitabu, kuhudhuria kozi fupi, hau kuendeleza vipaji nilivyo navyo. Pia, ninazingatia afya yangu kwa kufanya mazoezi, kula vizuri na kupata usingizi wa kutosha hili mwili na akili hiwe katika hali nzuri. Katika likizo, ninajitenga na msongo wa mawazo kwa kutafakari, kusikiliza muziki ninaopenda na kupanga malengo yangu ya baadaye. Vile vile, natumia muda kujenga mahusino mazuri na familia na marafiki na kusaidia pale ninapo hitajika. Kwa kufanya haya yote, nina tumia likizo kama fursa ya kupumzika, kujitambua na kujiboresha hili nirudi nikiwa na nguvu mpya na mwelekeo mzuri wa maisha.

Aina ya keki ninayoipenda ni ya vanila kwa sababu ina ladha laini na yenye mvuto wa kipekee unaonifanya nifurahie kabla ninapoila Harufu yake nzuri hunisisimua hata kabla sijaionja, na utamu wake hauchokeshi mbali unaburudisha. Keki ya vanila pia inapendeza kwa sababu ni rahisi kuendana na ladha nyingine mbali mbali kama chokleti, matunda, jamu, au krimu Jambo linaloifanya iwe bora katika hafla nyingi, ninapenda jinsi ilivyo nyepesi na laini mdomoni, na hunipa furaha ya pekee ninaposhiriki na familia au marafiki. Zaidi ya yote keki ya vanila hunikumbusha nyakati nzuri na za furaha. Hivyo si chakula tu bali pia ni chanzo cha tabasamu na kumbu kumbu nzuri.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki na lilikuwa tukio lenye furaha na musisimuko mkubwa sana. Tamasha lilikuwa limejaa watu wengi, waliokuja kufurahia ya muziki na mazingira ya likuwa ya shangwe na nishati ya kipeke. Nilifurai kuwaona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja, jukuhani, kuimba pamoja na umati wa watu na kucheza bila kujali chochote. Sauti ya muziki, mwanga wa taa na vigelegele vya mashabiki vilifanya nihisi furaha ya kipekee na huru mkubwa. Tamasha hilo lilinipa kumbukumbu nzuri, lilipunguza mawazo na kunifanya nitambue nguvu ya muziki katika kuunganisha watu na kuleta furaha ya pamoja.

Mimi napenda mziki wa injili hasa wa kuabudu kwa sababu unanifanya nijisikie karibu na mungu na kuniletea amani moyoni. Kwa mimi, nyimbo hizi si tu burudani mbali ni njia ya kumshirikisha moyo wangu na mungu, kumkumbuka kumshukuru na kumwabudu. Mziki wa injili una unaniinua kiroho na kunisaidia kuimarisha imani yangu katika maisha yangu ya kila siku. Ninapenda vipengele tofauti vya mziki huu. Kuna nyimbo za kuwabudu ambazo maneno yake yanaacha alama ya kiroho moyoni mwangu. Zinanisukuma kuimba kwa moyo wote na kumlilia mungu. Pia kuna nyimbo za kuthamini na kuhamasisha. Ambazo zinanipa faraja matumaini na nguvu wakati ninapokabiliwa na changamoto. Haidha napenda gospel praise and worship ambazo mara nyingi zinajumuisha midundo yenye furaha na shangwe zikinuua za kuninua kiroho na kunitia moyo wakati wa ibada. Mziki wa injili unanifanya nijisikie amani na furaha, ukiondoa mawazo ya wasiwasi na kunituliza kiakili. Unanisaidia pia kushirikisha kushirikiana na wengine kupitia ibada na nyimbo. Na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii ya amani. Kwa hakika mimi mziki wa injili si burudani tu ni sehemu muimu ya maisha ya kiroho inayoniinua na kuniletea furaha ya kweli.

Somo la sayansi ambalo napenda sana ni biolojia. Kwa sababu, linahusu maisha na jinsi viumbe hai vinavyofanya kazi. Ninavutiwa sana na jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Jinsi mimea inavyokua na jinsi viumbe hai vinavyohusiana na mazingira yao. Biolojia inanifundisha kuhusu maisha kwa kina na kunifanya nihisi kushangazwa na uzuri wa asili. Napenda pia kuchunguza mambo madogo madogo kama vile seli, DNA na michakato ya kimsingi ya kibiolojia kama vile mchakato wa chakula kupumua kwa seli na kuzaliana kwa viumbe. Kila mara ninapojifunza jinsi mwili au mimea inavyofanya kazi kwa usahii wa ajabu inaniinua kiroho na kunipa huamasa wa kuelewa zaidi. Aidha, biolojia inanisaidia kuelewa maisha yanavyobadilika na kuingiliana. Si tu kwa viumbe hai bali pia kwa binadamu na mazingira Kupitia somo hili ninaona umuhimu wa kulinda asili kuzingatia afya yangu na kuthamini uhai wote ulioumbwa kwa ustadi mkubwa Kwa hakika, biolojia si somo tu ni dirisha la kushangaza ambalo linanifundisha jinsi dunia na viumbe vyote vilivyo hai vinashirikiana kwa njia za ajabu.

Ninapokutana na watu wapya. Ninajaribu kuwa mtu wa kirafiki na wa kufuraisha. Kwanza ninaanza kwa kuwakaribisha kwa heshima na tabasamu. Hii mara nyingi inafanya watu wajisikie kuwa wanathaminiwa na kuwa karibu nami. Ninahona hili kama hatua ya kwanza muimu sana kwani kuonyesha tabasamu na salamu ni njia rahisi ya kwanza urafiki Pili ninapenda kusikiliza kwa makini Wakati mtu anapoongea mimi hujaribu kutoingilia mbali kuwa makini na maneno yao Hii inawafanya wajisikie kuwa wanathaminiwa na kunifanya pia niwe mtu wa kuaminika Mara nyingi hunisaidia kuuliza maswali kidogo kuhusu kile wanachopenda hili mazungumzo yaendelee kwa uraisi tatu Mimi pia nashiriki mambo madogo kuhusu mimi Kwa mfano napenda kusema kwamba napenda mziki wa injili au somo la biolojia Kwa mara nyingi hii hufungua nafsi ya kugusana na wengine wenye maslai yanayofanana Hii inawapa wengine isia kwamba tunaweza kushirikiana hau kuzungumza kwa uraisi Ninajitahidi kuwa na tabia nzuri na kuaminika kuwa mtu wa kuaminika na mwenye heshima na anayesaidia wanaomzunguka hufanya watu wanataka kuwa karibu nami Kwa kufanya mambo madogo ya kirafiki kila siku kama kusaidia kupongeza hau kuwa karibu pale wanapoitaji msaada Ninajenga usiano wa kudumu na marafiki wapya.

Mimi hupata habari kupitia redio televisheni na magazeti na kila moja uniwezesha kujua mambo yanayotokea duniani kwa njia tofauti redio ni dhana ya haraka na rahisi kwa mara nyingi nimesi nimesikiliza kipindi cha habari wakati nikiwa safarini au nyumbani napenda jinsi redio inavyotoa habari kwa sauti kwani inaweza kufikisha hisia na umuhimu wa matukio mara moja televisheni inaniwezesha kuona picha za matukio yanavyo tokea hii ni muhimu kwa sababu si tu nasikia habari bali pia naona jinsi ambavyo mambo yanavyofanyika kwa mfano ikiwa kuna tukio la kijamii au kisiasa kuona picha na mahojiano kunanipea kuelewa zaidi kuliko kusikia tu magazeti huniwezesha kusoma habari kwa kina napenda kuwa na muda wa kusoma makala tafsiri za kina au maoni ya wandishi magazeti pia hufanya niweze kuhifadhi habari ya baadhi ya habari muhimu ili nirejelee badae kwa ujumla kutumia redio televisheni na magazeti kunaniwezesha kuwa na mtazamo mpana wa dunia kila chombo kina faida yake redio ni ya haraka televisheni inaonyesha matukio na magazeti hutoa kuelewa kwa kina kwa kufanya hivi kila siku ninakuwa na habari sahihi na ninafuatilia mabadiliko ya dunia kwa urahisi.

Mimi napendelea mahali pa kimya kwa sababu kunanipa nafasi ya kutulia na kuzingatia mambo kwa undani. Mahali pa kimya ni pale ambapo si kelele nyingi, hakuna msongamano na mtu anaweza kushughulikia mawazo yake bila kuvurugwa. Napenda kuwa kwenye mahali kama hapa kwani kunanisaidia kufikiria vizuri kupumzika na kuimarisha akili na moyo wangu. Pale ninapokuwa kimya, ninapata nafasi ya kusoma, kuandika au kusoma biblia bila usumbufu. Ninapenda kutumia muda huu kuzingatia ndoto zangu, malengo yangu au mambo muhimu ya maisha kimya kinanifanya niwe na ufahamu zaidi, wa kile kinachotokea ndani yangu na kunanisaidia kuwa na amani ya ndani, aidha mahali pa kimya hunifanya niweze kusikiliza mziki wa injili au kutafakari kwa umakini sauti ya mziki au maneno ya kiroho yanapofikishwa katika katika hali ya kimya huchangia hisia za ndani na kunifanya nijisikie kuwa karibu na mungu. Hii ni moja ya sababu kuu kwa nini napendelea mahali pa kimya kuliko maneno yenye kelele nyingi au msongamano.

Mimi napenda mbwa kwa sababu waniwezesha kuhisi furaha upendo na urafiki wakweli. Hhh Kwa kweli umbwa hawana tharao wala kiburi. Hhh ukh wanapenda kwa moyo wote na mara zote wanaonyesha isia zao kwa njia ya hajabu. Hhh Napenda njinzi wanavyokua watiifu wakiwa karibu. Wak Wakikumbatia kwa kicheko cha miguu yao au kunyonyesha. Hii inanifanya nijisikie kupendwa na kuwa na rafiki wa kweli ambaye afikiri vibaya wala kulahumu. Mbwa pia ufanya maisha kuwa na shangwe na shuguli. Napenda kuwatembeza, kucheza nao, hau hata kuangalia wanapolala kwa utulivu hhh Kila kitendo kidogo cha mbwa kama wa wagusa mikono yao hau kuzunguka ukiwa na furaa hh um Uniweka katika hali ya furaa na kupumzika Pia wananifundisha uvumilivu, upendo na ku kueshimu wengine kwa sababu hh um wanaitaji matunzo, mpango, wachakula n na utunzi wa kila siku.

Mimi napenda kucheza na watoto kwa sababu kuna nipa fura kubwa na kunifanya nijisikie kuwa karibu na maisha ya kweli na yenye mshangao. Watoto wanatabia ya kuwa wanyenyekevu, wenyefuraha na wanaopenda kushirikiana. Napenda kuona tabasamu zao na kicheko chao kinachofanya kila kitu kiwe rahisi na chakufurahisha. Napenda pia kucheza na watoto kwa sababu kuna nifundisha uvumilivu, ubunifu na jinzi ya kushirikiana na wengine. Watoto kwa mara nyingi hutoa mawazo ya ajabu wakati wa michezo na kunifanya nijisikie pamoja nao. Nione maisha kwa mtazamo, wa furaha na mshangao. Kwa mfano, kucheza michezo ya kuingiza, mipira au michezo ya kijamii, huniwezesha kuwa na wakati mzuri na kujenga uhusiano wa kirafiki na wao. Haidha, michezo na watoto huniwezesha kupumzika kiakili na kiroho. Mara nyingi pale ninapokuwa na watoto na sahau matatizo madogo na kuzingatia kicheko chao na furaha yao Hii huniinua moyo na kunifanya nijisikie kuwa na furaha halisi Kwa hakika napenda kucheza na watoto si kwa sababu ni burudani tu mbali Pia kwa sababu kuna nifundisha thamani za urafiki upendo uvumilivu na kunipa furaha ya kweli ni sehemu ya maisha yangu ambayo ya niwezesha kuwa na moyo, wafuraha na mshangao kila siku.

Mimi natumia teknolojia ya sauti kwa sababu inanisaidia kufanya mambo yangu ya kila siku kwa urahisi ya kufurahisha na yenye faida teknolojia hii ni kama zana ya kipeke inayoniwezesha kusikiliza kuwasiliana na kujifunza kwa njia ya sauti badala ya maandishi tu kwa mfano napenda kutumia teknolojia ya sauti kusikiliza muziki wa injili mafunzo ya kidini na hata masomo ya baiolojia kwani sauti inaniweka katika hali ya kuzingatia na kufurahia kila neno aidha teknolojia ya sauti hufanya mawasiliano kuwa rahisi inaweza kutumia simu au programu zinazotumia sauti kama whatsapp au telegram kuzungumza na familia marafiki au hata walimu hii ni bora kwani inaniwezesha kuele kueleza hisia zangu kwa urahisi zaidi kuliko maandishi na mara nyingi inafanya mazungumzo kuwa ya karibu na yenye maana teknolojia ya sauti pia hufanya kusoma au kujifunza kuwa rahisi Kwa mfano unaweza kusikiliza vitabu vya sauti au mafunzo ya kidijiti wakati unaenda kwenye sehemu fulani au unapo pumzika hii huniwezesha kujifunza kila mahali na wakati wowote bila vikwazo.

Mimi napumzika kwa njia tofauti kulingana na wakati na mahali nilipo. Moja ya njia ninazopenda zaidi ni kutoa muda wa kimya. Mara nyingi ninajikabidhi kwenye mahali tulivu bila kelele. Ambapo ninaweza kufikiri kwa utulivu au kusoma vitabu. Hali ya kimya inanifanya nifikirie kwa kina niondoke kwenye msongamano wa mawazo na nijisikie amani ya ndani. Pili napumzika kwa kusikiliza mziki wa injili au kuabudu. Sauti za nyimbo zenye maneno ya kiroho inaniletea utulivu wa moyo na kunisaidia kusahau matatizo madogo ya kila siku. Mara nyingi napata nguvu ya kiroho na furaha ya ndani wakati ninafurahia mziki huu na kunifanya nijisikie kuwa karibu na mungu. Aidha napumzika kwa kutembea kucheza na watoto au kuangalia mazingira hizi shughuli hufanya akili yangu ipumzike na kuondoa stress kuwa karibu na wanyama mimea au watoto kunanifanya nijisikie furaha halisi na kurudisha kwenye hali ya utulivu Baada ya kupumzika ninahisi kujawa na nguvu mpya utulivu wa ndani na ufahamu wa kina wa maisha yangu mawazo yangu huwa makini zaidi, moyo wangu una inuliwa na ninakua na hali ya kushugulikia majukumu yangu kwa furaha na msukumo kupumzika kunanifanya pia niwe na mtazamo chanya au maisha ya kushirikiana vizuri na wengine bila hasira au msongo wa mawazo.

Mimi hupata habari mtandaoni kwa kutumia tovuti na programu mbalimbali zinazotoa habari za kila haina. Kwa mfano, napenda kusoma magazeti ya mtandao kama vile BBC swahili nipashe mwanainji hau the Citizen. Hizi tovuti hutua habari za haraka, makala za kina na taarifa za kila siku kuhusu siasa, jamii, michezo, hafya na mambo yanayojiri duniani.

Nina kumbukumbu mzuri sana za shule hasa wakati wa drama kwa sababu ilikuwa ni mda wa kuonyesha vipaji na ubunifu wangu. Wakati wa maandalizi ya drama nilifurahia kufanya mazoezi pamoja na wanzangu, kujifunza maneno na kuigiza nafasi tofauti. Kulikuwa na kicheko ushirikiano na mshikamano mkubwa. Nilijisikia kwenye ujasiri, mwenye ujasiri zaidi, niliposimama mbele ya watu na kuonyesha kile nilichojifunza. Drama ilinifundisha jinzi ya kujiamini na kuwasiliana vizuri na kufanya kazi kama timu.

Mimi napenda kahawa kwa sababu inanipa nguvu, utulivu na hisia ya kufurahia muda wangu binafsi. Kila ninapokunywa kahawa na hisi kama nachukua muda wa kupumzika na kujijali. Harufu ya kahawa hunifanya nijisikie vizuri hata kabla sijaioja na ladha ya yake hunipa furaha ya pekee ambayo si rahisi kueleza. Napenda kahawa pia kwa sababu inanisaidia kuamuka kiakili na kuzingatia vizuri. Wakati wa asubuhi hau hata mchana vikombe vya kahawa hunifanya niwe makini zaidi na tayari kushugulikia majukumu yangu. Mara nyingi napenda kunywa kahawa nikiwa kwenye mahali pakimia nikitafakari au nikisikiliza mziki wa injili jambo linalofanya uzoefu huo uwe wa utulivu na amani zaidi.

Mimi napenda kuvaa nguo za kitamaduni kwa sababu zinanifanya nijisikie fahari na kujiamini kuhusu asili na utambulisho wangu. Kila ni napo vaa nguo za kitamaduni na hisi kama ninaunganisha na historia mila na utamaduni wa jamii yangu katika maisha ya kila siku. Nguo hizi hunikumbusha mahali nilipotoka na kunifanya ni heshimu urithi wa mababu zangu. Napenda nguo za kitamaduni kwa sababu zina uzuri wakipekee na wamaana ya ndani. Rangi, michoro na mitindo yake mara nyingi hubeba ujumbe fulani wakitamaduni au kijamii. Ninapozivaa na hisi tofauti na najivunia kuonyesha utamaduni wangu mbele ya wengine. Pia unifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye starehe. Kwani nyingi hutengenezwa kwa vitambaa vinavyofaa hali ya hewa na mazingira yetu.

Asubui nilimka saa kumi, na kitu cha kwanza kabisa nilichofanya ni kuhomba na kufanya meditation. Hh Nilichukua muda wangu kwa utulivu, nikituliza mawazo na kueleza hakili yangu kwenye mahombi. Hhh Wakati huo, ulinisaidia kwanza siku nikiwa na hamani, yandani na kujiweka tayari kiroo na kiakili kabla ya kwanza shuguli nyingine za siku. Hh Baada ya maombi na meditation nilikunywa chai, kikombe chai kilinipa joto na faraja na polepole nilianza kuhisi mwili wangu ukiamuka na kupata nguvu. Hh nh radha ya chai iliongeza hali ya utulivu nilivyo niliyokuwa nayo na kunifanya nijisikie vizuri zaidi.hhh Bada hapo niliisi uchangamfu, mwili wangu ulikuwa mwepesi, akili ilikuwa makini na moyo wangu ulikuwa na furaa. Nilijisikia nikiwa tayari kukabiliana na majukumu ya siku kwa nguvu, matumahini na mtazamo chanya. Hh kuanza siku kwa mahombi, meditation na chai kulinipa mwanzo mzuri na mwenye baraka.

Nimewai kujifunza kupigia gita na ilikuwa ni uzoefu mzuri ulionipa furaha na maarifa mapya. Nilianza kujifunza hatua kwa hatua, nikijifunza namna ya kushika gita vizuri, kupiga nyuzi na kufuata midundo rahisi. Ingawa haikuwa rahisi mwanzoni, nilijifunza kuwa na subira na kuendelea kufanya mazoezi. Kupiga gita kulinisaidia kukuza kipaji changu cha mziki na kunifanya nidhamini zaidi mziki niliousikiliza. Hasa nyimbo za injili nilipoweza kupiga wimbo mzima kwa mara ya kwanza nilihisi furaha na kujivunia juhudi zangu. Mziki wa gitaa ulinipa utulivu wa moyo na kunifanya nijisikie huru kueleza hisia zangu kupitia midundo. Haitha kujifunza kupiga gitaa kulinifundisha nitamu na utulivu. Nilielewa kuwa maendeleo yanahitaji muda na mazoezi ya mara kwa mara. Kwa hakika uzoefu wa kujifunza kupiga gitaa ulikuwa wa dhamani kwangu. Kwani haukuniongezea ujuzi tu mbali pia ulinipa furaha, kujiamini na njia nzuri ya kujieleza.

Tukio moja la muhimu sana katika maisha yangu ni kipindi cha shule Kwa sababu ndicho kilicho ni jenga kwa namna nyingi Wakati huo nilijifunza siyotu masomo darasani mbali pia maisha kwa ujumla Kupitia masomo nilijifunza hasa biyolojia Nilianza kuelewa ndunia na viumbe hai kwa undani zaidi Jambo lilano nifanya nipende elimu na kujifunza kwa bidi katika shule pia nilishiriki kwenye drama na riadha ambavyo vilikua matukio muhimu sana kwangu drama ilinifundisha kujiamini kuongea mbele ya watu na kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu. Riadha ilinifundisha nidhamu, uvumilivu na umuimu wakushirikiana kama timu. Shuguli hizi zili niacha na kumbu kumbu nzuri na zili changia kukuza tabia yangu na uwezo wangu.

Mimi huangalia na kusubiri barua pepe mara kadhaa kwa siku. Kulingana na majukumu yangu kwa kawaida huwa naangalia barua pepe asubuhi baada ya kuanza siku ili nijue kama kuna ujumbe muhimu hau taarifa mpya. Hii unisaidia kupanga siku yangu vizuri mapema. Pia uangalia barua pepe mchana hau jioni asa ninapokuwa nimemaliza shughuli flani. Kufanya hivyo unifanya nisiache ujumbe muhimu mbila kujibiwa kwa muda mrefu. Sipendi kuangalia barua pepe kila dakika, mbali uchagua muda mahalumu ili kuepuka kuvuruga umakini wangu. Kwa ujumla, kusubiri na kuangalia barua pepe mara chache lakini kwa mpangilio unisaidia kuwa na nidhamu utulivu wa mawazo na ufanisi katika shughuli zangu za kila siku.

Ninapokutana na tatizo kazini, kwanza ninachukua muda wa kutulia na kuelewa tatizo lenyewe Si harakishi kutuwa majibu au maamuzi kabla sijaelewa chanzo cha tatizo hutumia muda kufikiria, kujiuliza kujiuliza tatizo limetokea wapi, nani, linausisha na linadhiri nini utulivu huu hunisaidia kufanya mahamuzi yenye busara Bada hapo ni nakusanya tarifa muhimu na angalia maelezo yaliopo na sikiliza maoni ya wenzangu na kuangalia uzoefu wa nyuma unaohusiana na tatizo hili Hii hunisaidia kuona picha kamili na kuepuka kufanya maamuzi kwa hisia tu Kisha natafuta suluhisho mbandala hufikiria njia zaidi ya moja ya kutatua tatizo Nikipima faida na hasara za kila njia kama inawezekana kushirikiana na wenzangu au musimamizi wangu ili kupata mawazo zaidi ushirikiano unisaidia kupata suluhisho bora linalo kubalika Hatimae na chukua hatua na kufuatilia matokeo bahada ya kuchagua suluhisho nilitekeleza kwa umakini na kuakikisha na fuatilia kama tatizo limetatuliwa vizuri ikiwa kuna changamoto mpya niko tayari kurekebisha njia niliotumia Kwanjia hii ninakabiliana na matatizo kazini kwautulivu wajibikaji na mtazamo chanya.

Mimi napenda kupanda milima kwa sababu kunanipa furaha, changamoto na utulivu wa kipekee. Kila ninapopanda mlima najisikia nikiwa karibu, zaidi na asili. Nikifurahia hewa safi, mandhari nzuri na ukimya wa mazingira ya juu. Kupanda milima hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunanifanya nijisikie huru kiakili. Kupanda milima pia hunifundisha uvumilivu na nidhamu. Safari ya kupanda mara nyingi, si rahisi, inahitaji nguvu za mwili, subira na juhudi za hatua kwa hatua Ninapokutana na uchovu au changamoto njiani, hujifunza kutokata tamaa na kuendelea mbele mpaka nifike kileleni Hii huniongezea kujiamini na kunifanya nijione, ninaweza kushinda changamoto zingine za maisha.

Chakula ninacho kipenda sana ni githeri na nyama kwa sababu kina nipa ladha nzuri, nguvu na hisia ya kushiba kwa muda mrefu. Githeri ambayo hutengenezwa kwa mchanganyiko wa mahindi na maharagwe ni chakula cha asili kinachofu. Nifanya, nijisikie, nikiwa nyumbani na kunikumbusha mila na vyakula vya kitamaduni. Napenda ladha yake ya asili na jinzi inavyo nipa nguvu ya mwili. Nina kichanganya githeri na nyama, chakula hiki huwa kitamu zaidi na chenye lishe kamili. Nyama hunipa nguvu na kunifanya nijisikie mwenye hafya na imara.Mchanganyiko wa githeri na nyama hunifanya nijisikie nimeshiba na tayari kuendelea na shughuli za siku bila kuchoka araka.

Mimi napenda kuvaa kofia kwa sababu kuna nipa hisia ya ulinzi mtindo na furaha ndogo ndogo. Kofia si kifuniko cha kichwa mbali pia nisehemu ya mtindo wangu na inaniacha nijisikie tofauti na kujiamini. Napenda jinsi kofia inavyoweza kubadilisha sura yangu kidogo na kunipa hisia ya kuwa tayari kukabiliana na siku. Aidha kuvaa kofia kuna nisaidia kulinda kichwa na uso wangu kutokana na jua kali au baridi. Hii na nifanya nijisike vizuri, salama na mwenye starehe Hasa wakati nikiwa safarini au nje ya nyumba Pia huniwezesha kuzingatia kile ninacho kifanya bila kuumizwa na hali ya hewa Kofia pia inakuwa alama ya hutu na mtindo binafsi Ninaweza kuchagua rangi muundo au aina tofauti kulingana na hisia yangu au hafla ninayohudhuria Kwa hakika kuvaa kofia kwangu situ kwa ulinzi au mtindo mbali ninjia ya kuonyesha utu wangu kuwa na furaha na kujisikia vizuri kila siku.

Mimi napenda rangi nyeupe kwenye ukuta wa nyumba kwa sababu unanipa hisia ya utulivu, usafi na upya. Kwangalia ukuta wenye rangi nyeupe kuna nifanya nijisikie kioo cha amani na mwanga. Jambo linalo nifanya nione mazingira yangu kuwa safi na tulivu. Rangi nyeupe huniwezesha pia kuzingatia vizuri na kuwa na mtazamo chanya Kwa sababu ni rahisi kwenye macho na nikili hisia ya utulivu wa akili aidha napenda rangi nyeupe kwa sababu inapanua mwanga dani ya nyumba ukuta mweupe hunifanya nijisikie nafasi ni kubwa safi na yenye mpangilio mzuri Hii ni muhimu sana wakati nikipumzika kusoma au kufanya meditation Kwa sababu mazingira yenye mwanga na utulivu hufanya nishugulikie vizuri bila msongamano wa mawazo.

Mimi nasafisha vifaa vyangu mara tatu kwa siku na hili ni jambo muhimu sana kwangu. Kila muda nasafisha nina hakikisha vifaa vyangu vinaonekana safi. Vinafaa kutumika na vinadumu kuu kwa muda mrefu. Kwa mfano napenda kuanza siku kwa vifaa safi kwani kunanipa hisia ya utulivu na kuandaa akili yangu vizuri kwa shughuli za siku.

Mimi nakunywa maji mara nane kwa siku na hii nitabia muhimu sana kwangu. Kila ninapopata maji na hisi mwili wangu ukiwa umejazwa nguvu ukuwaji waseli kuimarika na akili yangu kuwa makini zaidi. Kunywa maji mara nyingi kuna saidia kudumisha afya ya mwili na ngozi kuondoa uchovu na kuimarisha mchakato wa kimetaboliki mwilini mwangu.

Ninapokutana na mabadiliko kazini kwanza, na jitahidi kuelewa mabadiliko hayo kwa kina. Hhn Hili linaniwezesha kuona fahida na changamoto zinazo usiana nayo. Na jianda kiakili na na kuchukua atuwa zinazo itajika. Situmii ofu au asira kuhusiana na mabadiliko mbali uchukua muda wa kufikiria jizi na vyoweza kusaidia kazini kwa ujumla.